Familia huhusisha mambo mingi yanayoweza kusaidia katika familia yako na ni mambo mengi ambayo yanahusisha kukaa pamoja nao kuwa pamoja nao kukuhakikisha kuwa uhusiano mlio nao kwanza ni mwema na hilo ni baadhi ya jambo ambayo yanafanya kusaidia familia yako jambo la pili ambayo mtu anaezafanya kusaidia familia yake ni mambo mengi yanayohusisha fedha Unawatumia fedha ya matumizi fedha ambazo zinawasaidia kwa njia mbali mbali kununua chakula, kukaa kwa maani, kushughulikia mambo ambayo ya kawaida ya kila siku Kwa hivo mtu anaeza kuwasaidia kwa fedha Unaeza ukawasaidia kwa kutumia bidhaa za kutumia za matumizi ya kila siku Unapowatumia, unafanya maisha yanakuwa mepesi kidogo hawana ule uzito kuenda kutafuta vitu uzito kuenda kununua vitu tena dukani na Kwa hivo kuna njia nyingi ambazo Ninazihusisha nazo katika kusaidia familia Ikiwemo kuhakikisha kuwa mawasiliano yapo moja kwa moja na tunlewana nao vizuri Kuwatumia fedha na kuwabayia baadhi ya bidhaa hizo ndio njia mojawapo ambayo natumia kuhakikisha kuwa niko katika njia mzuri au ya kuwasaidia familia yangu.

Vitu vya kujifunza vipia ni zingi na baadhi ya mambo ambayo ningependa kujifunza au kitu ambacho ningependa kujifunza kipia. Ni jinsi ya kutumia mtala wa kompyuta ama hile tunayaita. Tarakileshe Ningependa kujiusisha na mambo ya kompyuta. Ningependa kujua mambo ya kompyuta Ningependa kujifunza au kujua Kwa sababu. Maisha ya sasa kila kitu ambacho tunakitumia mambo mingi mbatu ya jiusisha na ya Yinaustisha teknoloji ya mpya na kwa hivo kama kuna kitu kimoja ambacho Ningependa kujifunza zaidi Nijinze ya kutumia mtala wa kompyuta Kuna mambu mingi ya kujifunza mbaa nyingi jiusisha na ya na nausiana na. Mambo mingi ya kibinafsi kama jenzi ya kuogelea na mambo mingi mingine ambayo mtu aneza takujiusisha na wakini kwa sasa jambo tipi ambalo ningependa kujifunza. Ni kutumia mtala wa kompieter.

Mchezo wa vikapu ni mchezo ambao unapendwa na watu wengi na kukuelezea mchezaji bora kusu mpira vikapu Mchezaji ambaye ninamsikia na ninaempenda na ninamjua kwa sana ni Lebron James ni mchezaji mzuri wa vikapu ni mchezaji ambae amekuwa katika pembeni kwa mda mrefu Lebron James inacho mpenda zaidi kuhusu mchezaji huyu ni kuwa ana urefu na ana ujuzi karka mchezo huu na ameweza kushinda mataji mengi una taji ambazo zinausishana na mchezo huu wa vikapu kwa hivo mchezo wa vikapu yule mchezaji ambaye ninamjua zaidi ni Lebron James.

Kwa kweli matumizi ya plastiki ahusisha madhara mengi na kwa hivu njia kupunguza matumizi ya plastiki husaidia sana ili kupunguza au kusuluhisha matatizo yanayatokana na matumizi ya plastiki Kwa hivyo njia ambazo mimi hufanya au njia ambazo mimi hutumia katika kupunguza matumizi ya plastiki Mara ya kwanza ni kuhakikisha kwamba sihusiani na punguza kutumia vitu ambavyo vinausisha plastiki Ninapo nunua, nanunua vitu vichache sana au ninajidhibiti kutonunua vitu vinavyo tumika na plastiki Mara nyingine ni kukikisha kuwa unavitumia tena, unazitumia zile plastiki Mara kwa mara ili kukikisha kuwa unapunguza njia ambazo zinaleta madhara katika mandhari.

Jee unapenda hesabu, ndio ninaipenda hesabu zaidi, hesabu ni mambo ambayo tunahusiana nayo siku baada ya siku na somo la hisabati au hesabu ni somo ambalo ninalipenda zaidi, somo ambalo linafanya akili kuchangamka linafanya au kumpa mtu kufikiria na linafanya mtu kuwa mchangamfu na kuwa mtu mbunifu Kwa hivyo ni napenda sana na mambo mengi yanahusishana na hesabu Ninapenda katika kutatua kila jambo la siku au kutatua mambo ya kawaida ya siku Ninahusisha au mambo mengi yanahusisha hesabu Kwa hivyo ninapenda zaidi hesabu.

Wafanya kazi wapia katika kampuni au katika ofisi mpya au pale ambapo munafanya kazi ni watu ambao wa kuwaenzi kabisa na kwa hivu wafanya kazi wapya Kuna njia nyingi ambazo ninajiusisha nazo za kuwakaribisha na la kwanza ni kuwakikisha kuwa mausiano na wawo yako fiti kuelewana kuzungumza nao Ninaapa mazungumza kipa mbele na kwa kikisha kuwa tunelewana nao Jambo la pili ambalo ninajiusisha nalo katika kuwa yukaribisha wafanya kazi ni kwa kikisha kuwa tunelewana na kujuana nao vizuri na kuwa wanajua mazingira ya kazi na kwa hivyo wanapenda zaidi wanapewa famiana vima na mazingira ya kazi.

Kiukweli, ninapenda kupiga kura na kupiga kura ni jambo ambalo kila mwananchi mzalendo, anapenda kujihusisha nalo. Na huchangia katika kumchagua kiongozi bora, katika kumchagua kiongozi anayempenda, kiongozi ambaye atawatumikia watu au kawatumikia jinsi mnavyotaka kwa hivyo kupiga kura ni jambo ambalo ninapenda zaidi.

Luga ambayo ni ngependa kujifunza kama luga mpia au luga ngeni ni luga ya kifaranza ni luga ambalo ungejivunia zaidi kujifunza ni luga ambayo ni naienzi, niluga ambayo ni napenda kujifunza na ni luga mbao ingenisaidia kutengamana na watu wengi hasa wale ambao wanazungumza kifaranza au wale mbao wako katika nje kifaranza.

Wasilisho ni mtaala mzuri na ni mtaala kujieleza na katika wasilisho, wasilisho ambao mbalo napenda ni wasilisho la mdomo au la uzungumzaji na ni jambo mbalo na nahisi vizuri na ni jambo mbalo lina nipendeza Kwa hivo wasilisho la mdomo au la uzungumzaji lina nifurahisha na ni jambo mbalo linampatia mtu nafasi ya kujieleza.

Ushauri ambao ningipenda kumba mtu mwingine ni ushauri wa kujituma katika kila kitu au katika jamba mbalo mtu analifanya Wakati wanafanya jambo fulani au ma wakati ya mbao kwunataka kujusisha na kitu fulani ni vizuri kueka mawaza hako hapo na kujituma na kujitahidi Andi posa uone matokeo Kwa yudi mtu yote ambaye angependa Kua maybe anaanza jambo fulani au anasusia kuanza kitu falani ninge penda kumwambia au kumushauri ajitome.

Wakati wa msongo wa kazi ni wakati ambao hua na changamoto nyingi na ni wakati mbapo mtu anafaa kuwa makini. Na lile jombo ambalo analifanya. Kunapo kuwa na msongo wa kazi mambo ambayo hua nayafanya moja wapo ni kutulia na kupumzika na kufanya ama kuipatia akili nafasi mzuri ya kufikiria, na kujua ni lipi linalo hitajika wakati huo. Jambo lingine mbalo mimi hufanya kunapokuwa na msongo wa kazi ni kushugulikia mambo ambayo yanahitaji kushugulikiwa kwanza, mambo ambayo tunayapa kipaumbele ili kuhakikisha kuwa mambo yanasonga kwa njia ya dhati.

Kutembea kwa miguu ni jambo ambalo ninapenda hasa ikihusisha zile safari ambazo sindefu zaidi ni jambo ambalo pia humpatia mtu mazoezi ya mwili na humpatia mtu kutulia na mtu anapotembea pia huwa na uwezo wakuangalia manthari Kwa hivyo kutembea ni jambo ambalo linanifurahisha ni jambo ambalo napenda kwa sababu ya mazoezi na kwa sababu ya kuangali ya mandhari.

Maendeleo katika jamii ni jambo la kufuraisha zaidi na mambo ambayo ningeyapenda kuona yaliyo ya maendeleo katika jamii Jambo la kwanza ni kuona uhusiano mwema katika jamii kuona watu wanaelewana, watu wanaishi kwa amani, watu wanaishi vizuri hilo ni jambo ambalo limenifurahisha zaidi Kwa sababu hata uhusiano mwema unachangia katika maendeleo makubwa zaidi katika jamii Jambomla pili ni kuona watu wanashirikiana vyema katika mambo yao. Haswa mambo mbayo yana huusu kujituma au kujitafutia kipato ni jambo ambalo pia ningependa kuona familia ikijituma zaidi au jamii kuona jamii mbayo inatia bidii katika mambo ya ukuwaji N ijambo ambalo inafuraisha zaidi Kwa hivyo zaidi ya hayo Ningependa kuwa na familia ambayo inajituma familia mbayo inauhusiano mwema na katika mambo ya kibiashara ni mambo ambayo familia inayapa kipao mbele Kwa hivo ingekua ni jambo jema zaidi kuwana familia au jamii kupiga maendeleo katika hatua hizo.

Wakati wa jioni au utaratibu wangu wa jinsi mambo yangu mimi huifanya jioni Jambo la kwanza inategemea ni jambo gani ambalo nimeweza kushiriki katika mchana Mara mingi ikiwemo kuenda shule na kusoma ninapotoka hapo hivo mimi huhisi kuwa nimechoka na labda ikielekea saa kumi na moja jioni mimi uanza kujipumzisha na inapo fika jioni zaidi, mimi huwa na chakula chajioni na hapo hivo na jiandaa kulala na ninapotaka kuenda kulala, mimi hujihusisha katika dua na ninapo pika dua, alafu mshukuru mungu kwa jinsi siku ilikuwa Halafu muda huwa mimi huwa tayari kujipumzisha na kulala kuingojea siku inayofuata.

Kuoga maji ya moto ni jambo ambalo ninapenda haswa kama ni wakati wa baridi kama ni msimu wa baridi au msimu wa kipupwe au msimu wa masika Msimu ambao huwa na baridi kali na mvua nyingi. Kwa mara mingi mimi hupenda kuoga maji moto.

Malengo kazini hasa huwa ni malengo yanaeza kuwa malengo mawili, yaeza kuwa kibinafsi au malengo ya kazi kwa jumla na malengo ya kibinafsi ni yale ambayo wewe mwenye una unayapanga kuyafikia karika kazi yako na nizaidi ya kuona ukiwa kileleni, ukiwa ukiwa na mambo yako yanafanya jinsi anavyotaka na mengine ni kuona kuwa kazi ambayo unaifanya inasonga mbele Kuna faida kubwa katika kazi yako na hayo ni baadhi ya malengo ambayo mtu binafsi au mimi ningependa kuoana katika kazi yako.

Manthari ambayo ni napata kutoka dilishani kwangu ni manthari ya kupendeza zaidi na nijamba mbalo na nifraisha zaidi inapata zama nje na kuangalia miti, kuangalia mijengo ya gorofa zile ndefu hunifraisha zaidi ule muda mbao ni napenda kuitazama au kuitazama mantari yangu pala nje asawa hua ni wakati wa jioni na ni ule wakati ambao, kitu ambacho nifraisha zaidi ni kuona wakati jua linapotua Nijamba mbalo nifraisha zaidi na penda kutisama kuona jua linapotua na misimu inapo badilika Kuna kuona utofauti lele jua lenatuwa mali kwingine Lakini nijamba mbalo lina nifraisha zaidi katika manthari ya dirishalangu.

Wazo la kufikiria kwanzisha biashara yangu binafsi au wazo la kufikiria tu kwanzisha biashara kwa jumla ni wazo nzuri na ni jambo ambalo nimelifikiria kwa mda mrefu na kuna zile ambazo mtu anakuwa ni jambo angeweza kueka akili pale au kuona ni jambo ambalo angeweza kwanzisha na kuna biashara mingi ambazo mtu wanaweza kujiusisha nazo Kuna biashara za kuuza mayai, kuna biashara za kuuza dukani, kuna biashara za kuuza hoteleni biashara za kwanzisha au kufikiria ni nyingi zaidi na jambo ambalo nisha wahi kufikiria ni kuuza dukani kama biashara.

Kwa kweli siifahamu michezo ya ubao au Kwa kweli sijawai kuisikia michezo ya ubao michezo ya ubao siijui michezo ya ubao sina ufahamu nao ila ningependa kujihusisha nayo iwapo ningefahamu ni michezo ipi na kama ni michezo ambaye ingenifuraisha Labda ningeweza kujihusisha nayo.

Ninapo hitaji msaada kazini, jambo la kwanza ambalo ni nalifanya ni kuzungumza pamoja na marafiki zangu au wale ambao wapo karibu na mimi na kueleza ni nini hasa ninachopitia na nikwa njia gani ningiweza kupata msaada Kwa sababu wawo ndiyo watu karibu, wawo ndiyo watu wanelewa na wawo ndiyo watu ambao niweza kufikia wakwanza katika kutafuta suruhisho Jambo la pili ikiwa nivigumu au ikiwa haiwezi kutatuliwa pamoja na wao Mimi huenda njia zingine mbadala au njia zingine zambali kidugu Kwa kutafuta msaada kutoka kwa mitandao au kutoka kwa msaada ya kimbali zaidi na marafiki ambao niliona.

Jambo mbalo ni lamuyimu katika dini Ama jamba mbalo watu nalulienzi zaidi katika dini ni kuomba na kuwakikisha kuna usiano muema na mwenyeziwi mumba kuomba umpatiya mtu usiano na unaoendeleza ushirikiana ambao mtu alionao na mwenyezi mungu Kwa hivyo kuomba na kumuabudu mungu ni jamba mbalo nila muhimu zaidi sana katika dini yangu.

Kupiga picha ni jambo ambalo lanifurahisha zaidi na kupiga picha hunipatia kumbukumbu ya mambo au ya ile nafasi au pale mali ambapo nilipokua Kwa hivyo ninapenda kupiga picha zaidi hunisaidia katika kumbukumbu na ninapenda mandhari na maeneo ambayo yanapendeza zaidi kupiga picha.

Michezo ya video kwa hakika si jambo ambalo nalipenda ila Nina rafiki zangu ambao wanapenda michezo ya video na anapenda zaidi wakicheza michezo hiyo pamoja na marafiki wenzao hila mimi, michezo ya video si michezo ambayo inanivutia sana Mimi hua si mpenzi wa kucheza michezo ya video.

Njia ambayo ninayopenda kutumia kwa ajili ya kupumzika Kwa mara mingi huwa ni kulala kwa sababu mimi hushinda siku mzima nikifanya kazi. Nayo nikijishughulisha na mambo hapa na pale. Kwa hivyo njia moja ambayo mimi hupata ya kupumzika vizuri. Huwa ni kuoga, kukula, halafu ninakwenda kujipumzisha kwa kulala.

Kwa hakika watoto hupendeza zaidi kucheza nao huwa ni jambo la furaha sana, unapojihusisha katika kucheza na watoto. Na watoto ni jambo ambalo nafurahia kucheza na wao, kuwafurahisha, kuona wakicheka, kuona wakiwa wenye furaha zaidi. Ikilinganishwa jinsi ninavyo ona wakicheza peke yao, au wakicheza pamoja na vyombo vyao vya kuchezea. Ninapocheza nao huwa wanakuwa na furaha zaidi Ikilinganishwa jinsi wanavyocheza wenyewe Kwa hivyo ninapenda kucheza zaidi na watoto.

Kwa kawaida, mimi ni mtu wa kuamka mapema, ikilinganishwa zaidi ya usiku. Mimi huamka mapema, mapema saa kumi na moja, ya usubuhi. Na ninaanza kupanga mambo yangu, na nashughulisha ratiba zangu za siku nione jinzi mambo yatakavyokuwa. Ana kwa hakika, mimi hupenda kuamka mapema, kuona jinzi mamba yatakavyokuwa.

Kwa kweli, sijawai kuona bahari katika nchi yetu bari yambayo ipo katika nchi yetu ni bari ya indi na inapakana katika namidi ya Mombasa Hele ambayo anapatikana katika nchi ni ziwa na bari ya maziwa kama ziwa Victoria imeweza kuziona ila bari yambayo ngependa kuyona ni bari ya indi.

Asubuhi ya leo nili amka saa kumi na mbili na kitu ambacho nili kifanya cha kwanza ni kupiga mswaki kuna wa uso kwa kikisha kuwa ni fresh katika siku hii Chakula cha asubuhi ya mbacho nilijipatia ni chai kiamsha kinywa cha chai asubuhi na kwa leo sijaenda kazini nipo tu chumbani nimetulia katika chumba chango.

Kwa hakika ninapenda kusoma vitabu vya kiswahili, ikilinganishwa na vitabu vya kingereza au kimombo. Ninapenda kusoma tamthilia, ninapenda kusoma riwaya, ninapenda kusoma baadhi ya mashairi ambayo yametungwa na waandishi ambao ni wale ambao wamekolea. Anamuandishi mzuri wa kitabu ambaye nampenda zaidi, alikuwa Ken Walibora, ambaye ameandika vitabu kadha wa kadha ikiwemo damu nyeusi na kitabu cha kidagaa kimemuozea.

Kumbu kumbu ambayo ni na kumbu kumbu ya kutisha, ni kumbu kumbu ya mkasa wa moto, uliofanyika miaka katha katika hoteli ya Westgate hapa nchini Kenya. Kwa kweli ulikuwa mkasa mkubwa moto, uliuwa watu kadaa, na ulichangia baada ya watu kufuruga, watu kuingia ndani, na kuleta zogo zaidi, lilo changia moto pia kulipuka, ni mkasa ambao nishutuwa zaidi, mkasa wa kutisha.

Kiongozi mzuri ni kiongozi ambae ni msikivu, kiongozi ambae anasikiza maslahi ya watu wake, anasikiliza matakwa ya watu wake na kuyapa kipaumbele, iyo ni siwa mmoja au sifa nzuri zaidi ya kiongozi Wakati kiongozi anasikiliza maslahi ya watu wake, anaposikiza yale mambo ambayo anambiwa na watu ambao walimchagua au watu ambao anawatumikia ni vizuri zaidi akiya shugulikia na kuhakisha kwa watu wake wanasia vizuri kwa yala mbama.

Kulinganisha kati ya upepo au AC ninapenda AC, kulinganisha na upepo kwa sababu upepo ni lile jamba mbalo linakuja bila wewe kulitarajia na ni jambo ambalo lina kuja wakati wowote ule lakini kulinganishwa na AC, AC ni hile ambayo ni wewe mwenyewe unajuwa ni kiwango kipi unakihitaji na ni muda kiasi gani unaiweka na ule muda ambao we mwenye unahitaji kwa hivo. AC inakuwa nzuri ikilinganishwa na upepo.